Napumzika baada ya siku lefu. Napumzika kwa kuenda chumbani changu, ninaoga halafu ninalala, ambapo ninapumzisha mwili wangu kama nini kwa nimechoka, hivo ndo huwa napumzika baada ya siku ndefu.